Kujiandaa kwa mkutano, kwanza ninapanga agenda au mada ninazo zihitaji, au ambazo zinazohitajiwa kujadiliwa. Kisha ninakusanya taarifa, nyaraka au data muhimu ambazo zitanisaidia kutoa michango yenye dhamani. Pia, napanga muda wangu kuhakikisha nimejipanga kisaikolojia na kimwili. Na mara nyingine, najirudia hoja au hoja muhimu ili kuwasilisha kwa ufasaha. Kwa nji ya hii, ninaweza kushiriki kikamilifu, kutoa mchango bora na kufanya mkutano kwa kuwa wenye tija.